Napenda sana chapati au ruti wao lugha nyingine Si mkate wa kawaida wa unga wa ngano tu Bali una rangi ya dhahabu laini ndani na kidogo kwa ugu na nje Mara nyingine nina penda kuhitayarisha nyumbani na kukila na mchuzu wa kunde Nyama au hata kufungua kinywa chenye chai ni tamu rahisi nakinanikumbusha mikate ya nyumbani ambayo mama aliwahi kutengeneza jumapili Hata ukiniletia mkata mwingine wowote chapati ndio ninakipenda zaidi.

Ujuzi ninaohitaji kuwa maisha zaidi ni utendaji wa kidigitali katika uchambuzi wa data. Katika ti siku hizi, uwezo wa kutumia sana zana kama Excel, SQL na programu za kuwa na data hua inaitajika kwa kita kila sihemu. Pia nataka kujifunza lugha mpya ya waprogramu iki waki wango cha kutosha kuwezo kufanya kazi kwa urahisi na kiotomatiki. Pia napenda kuongeza ujuzi wangu katika usimamizi wa mabadilika. Jinsi ya ku kuongoza watu kwenye mazingira yanayobadilika kwa haraka. Na kusoma kufanya kozi ya mtandaoni na kujaribu. Miradi midogo. Na ninaamini nitaweza kuleta thamani zaidi kwenye timu na maendeleo yangu binafsi.

Nimesafiri diani na ni moja ya mahali pazuri kabisa niliwai kufika. Ufuko wa mchanga mweupe, mchanga ya bluu na kijani yaliyo wazi na miti ya mnazi inayopapasa. Niliweza kutazama samaki wa rangi chungu nzima chini ya maji na hata kuona wanyama wa baharini kama kasuku. Usiku, milango za mbinguni zilikuwa wazi na ungeliweza kusikia sauti ya mawimbu ikilala. Pia karibu na watu wao. Pwani na utamuduni wao kuwa kupokea wageni viliongeza. Uzuru wa safari hiyo.

Nawakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuanzisha mazingira ya wazi. Siku ya kwanza ninawasalimia kwa jina na kwa kuwaelezea timu na utaratibu wa kazi. Pia nawapa orodha ya fupi ya watu wanaoweza kuwasaidia. Alafu nawapea mfanyikazi mwenzangu, wa kuongoza ambaye atawaelimisha kwa ukaribu na kuhusisha mazingira ya kazi. Tena ninahakikisha wanajisikia huru kuuliza maswali na mara nyingi naonana nao wakati wa chai na mazungumzo ya kirafiki. Nawapatia vitabu vya utangulizi ili iliyochotayarishiwa timu na kuwahakikishia kwamba kila kitu kinawezekana. Lengo langu ni kuwapa mwanzo mzuri na hisia za kuwajibu ediza kuwajali.

Napenda zaidi chakula chenye ladha tamu na ya chumvi na inayochanganyika kwa heshima. Kwa mfano, samaki wa kukaanga ulioekwa ladha ya limau au pilipili manga na mboga zae. Majani zilizopikwa kwa vitunguu na tangawizi. Na pia sipendi vyakula vilivyo na pilipili kali mno. Napendelea utamu wa asili. Unaotoka kwenye viungo vya kurosho nazi na maziwa ya nazi. Chakula kinacho nikumbusha nyumbani kama mchuzi wa kunde ulio na ladha ya kutosha bila kukua mnono mno. Ndicho napenda zaidi.

Ndiyo natoa sadaka na mchango kwa njia inayowezekana kwangu. Mara nyingi natoa sadaka kwa kusaidia kijiji changu cha asili. Kama kwa kununulia watoto vitabu vya shule. Au kuchangia katika miradi za usafi ya maji safi na kusafisha mazingira. Pia mchango natoa kwenye harakati za jamii kama kusafisha mazingira pia. Na kusaidia wazee au kuchangia chakula wakati wa msiba. Pia natoa wakati wangu kwa kufundisha ujuzi kwa vijana. Najua ni kila mchango hata ndogo unaeza kuwa wa maana sana na kwa mtu mwingine.

Kusubiri kwenye mstari ni jaribio la kuvumilia sana Lakini nimejifunza kujipa shughuli za kufanya Mara nyingi ninaangalia mazingira yaliyo nizunguka nasikiliza muziki au kusoma habari fupi Wakati mwingine nazingatia watu wengine kwenye mstari Kuchungulia mitindo yao ya mavazi na kusikiliza mazungumzo yao kidogo Pia najaribu kutumia wakati huo kufanya mipango ya kila siku na au kukumbuka kitu muhimu nilichokisau. Ingewa kusubiri unatia uchovu, kukaa na kubembeleza asira hakufai. Sasa kwa hivyo, najifunza kuvumilia na wakati mwingina netengemea kuwa na mazungumzo mazuri na mtu jirani.

Mazoezi yangu ya kila siku yanaanza asubuhi mapema kwanza. Baada ya kuamka naanza na kunyoosha mwili kwa dakika kumi kwenye mkeka. Kisha nafanya mazoezi ya misuli ya matumbo. Kama kupanda na kushuka. Halafu nafanya vipandangazi ndani ya nyumba au kutembea haraka nje kwa dakika kumi na tano. Wakati mwingine nabadilisha na kufanya mazoezi ya kutumia uzito. Wa mwili kama pushups na squats. Jioni, ninapenda kutembelea tena kwa dakika kumi hivi ama kumi na tano kupumzisha mawazo naam.

Najitunza kwanzia kwa mwili na ninafanya hivi kwa kwa kisha kwa nakula chakula vinyi hivi rutubishi. Ninalala kwa saa nane usiku na nafanya mazoezi ya mwili ngalauda kika 30 kila siku. Pia kisaikolojia, ninafanya shugulizi ninanazo nipenda. Nnazo zipenda kama kusoma, kusikiliza muziki na kuzungumza na marafiki wa karibu. Pia ninajizuia kwenye mambo ya nayonisumbwa na kujipa muda wa kupumzika pasipo kujisikia hatia.

Kutoka dirishani mwangu, naona bustani ndogo yenye maua ya rangi mbali mbali. Walidi wekundu manjano na mimea ya kienyeji inayovutia vipepeo. Mbali kidogo kuna miti miwili ya matunda, mzabibu na mfenesi. Watu upitia wakati wa asubui na jioni wakienda kwa na wakirudi kazini. Na wakati mwingine watoto wakichazea mpira kwenye barabara nyembamba. Upande wa kulia kuna nyumba ndogo yenye paa nyekundu na ukutu wa maua. Usiku, nawezo kuona nyota chache, zikizunguka mwezi. Mandhari haya yanapendeza na yananipatia utulivu sana. Hasa wakati wa mchana, ninapotaka kupumzisha macho na kufikiria.

Ninapenda kufanya shuguliza rahisi zenye mchanganyiko wa mahusiano na burudani na familia yangu. Kwanza napenda kuandaa chakula cha jioni pamoja nao, kupika ugali na samaki wakati wakitengeza saladi, tukecheza muziki na kucheka. La pili, mara nyingi tunacheza mchezo karata na au kuimba nyimbo za jadi za usiku na watoto wanasimulia hadithi za shuleni. Tatu weekendi tunatembea pamoja kwenye bustani au kufika kwa ndugu wa mbali, kujadili mambo ya nyumbani. Muhimu zaidi, she sherehe ndogo kama siki wa kuzaliwa na sikukuu huwa ya maana kwetu. Tunakusanyika, tunakula na tunakumbuka au kuunganisha upya.

Napenda kula samaki haswa wa kukaanga na wa kupakwa viungo na vya kuchomwa. Napenda kula samaki wa ainambalimbali kama tilapia na kambare. Samaki inapikwa haraka na ladha yake ni nyepesi kuliko nyama nyingine. Mara nyingi ninapendelea kuikula pamoja na ugali na mboga ya majani, kama mchicha au managu. Samaki pia ni afya. Kuna protein nyingi za mafuta mazuri kwa mwili. Hata kwenye sherehe mara nyingi ndio chakula ninachokichagua na hasa ninapokula samaki hii aliyemuuwa babu wa wavu hisia ni tofauti kabisa.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala. Kwa sababu hakuna mahali pa kukaa na wakupumzika kama hapa. Kuna kitanda changu kikubwa na godoro laini, blanketi nyekundu na mazulia ya rangi ya majani. Karibu na dirisha langu kuna kiti na cha kuenea ambacho mara mingi huikalia kusoma. Kuangalia mimea nje au kufanya kukunywa chai usiku. Ukutani pia kuna rafu ndogo ya vitabu. Picha za familia na taa ndogo za kutuliza mchana jua humwagika vizuri ndani usiku unakuwa mahali pa kimya na pa kulala na pa kupumzisha mawazo.

Kwa sasa ninafanya kazi ya usibu na usimamizi ya fedha kwa shirika ndogo la kijami kazi yangu inahusisha kuandaa taarifa ya kifedha kuthibiti matumizi na kusaidia mipango ya bajeti ya miradi Pia ninaendelea na masomo ya ushirika kwa wakimataifa kupitia kozi za mtandaoni Najifunza jinsi ya kuwawezesha wakulima wadogo kupata soko za na kimataifa na namna ya kutumia teknolojia kukuza wezo wakiuchumi kazi na masomo yananipa furaha sana hasa ninapoona mabadiliko madogo katika jamii.

Nimewahi kujaribu kujifunza kupiga gita miaka michache iliopita. Nilianza kwa kusoma ngoma rahisi kwa mtandao. Halafu nikaanza kujifunza kodzi tatu za kimsingi, za G, C na D. Kwanza ilikuwa ngumu sana, vidole vikauma na sauti ya ikuwa sahihi. Lakini bada ya mwezi mmoja na marudio, nilipata mwelekeo. Siku mmoja nileza kuimba wimbo mzima wa jambo bwana kwa gita. Ingawa sasa sina mazoezi ya kila siku bado naweza kupiga nyimbo rahisi wakatu wa kusanyiko la familia. Uzoefu huo ulinifundisha uvumilivu na furaha wa kujifunza kitu kipya.

Nimeona bahari mara kadhaa na kila wakati ni uzoefu wenye nguvu za utulivu. Mara ya kwanza onza nilipotembelea pwani ya Mombasa. Bahari ya hindi ilinivutia kwa rangi yake buluu na mawimbi makubwa. Nilisimama kwenye mchanga nikisikia mawimbi yakinipiga na kupoa miguu na hewa enye chumvi na ikipenya pwani. Siku mwanga wa mwezi uliangazia maji na kulifanya bahari kuonekana kama lana ya fedha.

Napenda kuvaa kofia hasa ya kitambaa ya kiafrika kama vile kofia kikoi au kofia ya kitenge. Inaniweka wakati wa ahali ya jadi na kukuza kiburi cha utamaduni wangu. Pia kofia hunipatia ulinzi thidi ya juakali na inaweza kuleta mbali wa ziada kwenye mtindo wangu. Mara nyingi ninavaa kofia wakati wa shereza za jadi. Siku za jumapili ya wata wakati inatembea nje mchana. Hakuna kitu kinacho nifanya nijisikie kama na niko nyumbani na kuji husisha na mizizi ya mizizi yangu kama kofiia nzuri ya kitambaa.

Natazama video kwenye YouTube kwa sababu ya utajiri wa maudhui yake kutoka mafunzo ya ujuzi, burudani, hadi habari za sasa. Pia mara kwa mara natumia Instagram na TikTok wa video fupi fupi za ubunifu ushauri wa haraka au vitu vya utamaduni na michezo. Kwa ajili ya mafunzo ya kitaaluma zaidi, napenda kutumia Udemy na kocera kwa kazi kamili. Wakati mwingine natazama video kwenye Facebook, zinazoshirikisha na marafiki au jamii, ninazofuatilia.

Kwanza ajifunze kusikiliza na kuuliza. Asichoke kuuliza atakama swali yanayodhaniwa kuwa ni ya msingi. Ni dalili ya uvumilivu si ujinga. Pili, ajitambulishe kwa wenzake. Shiriki chai na mazungumzo mazuri maana uhusiano ni msingi wa mafanikio. Kitu cha tatu ni kufanya kazi kwa moyo. Si kwa ajili ya kuonekana tu ufanisi na uaminifu ndio ujenga sifa. Kituchanina na achamwisho ni akubali kukosia na ajifunze. Makosa si mwisho bali hatua kuelewa bora.

Mimi ni mtu wa kuwai na hata kufika mapema. Ninajitahidi kufanya hivyo tangu nikiwa mdogo kwa sababu nimeona faida zake. Inayofanya mtu kupata muda wa kutulia, kujipanga kimawazo na kuonesha kuwa ana nidhamu. Mara chache sana nimechelewa na ikuwa ni lazima nawaarifu mapema. Kuwai kunanipatia amani na akili ya kuonesha heshima kwa wenzangu. Kwa hivyo akili siku ninajaribu kuwa tayari na kuenda mapema hata kama ni katika ofisi ya mkutano dakika kumi kabla ya wakati uliopangwa.

Huwa nafanya mazoezi ya utulivu. Kwanza ninafunga screen ya dakika kwa dakika 30 kabla usingizi. Na simu na televisheni zimekuisha. Halafu ninaukunywa gilasi moja maji ya moto. Halafu naandika katika daftari la shukrani kwa ajili ya matukio matatu mazuri ya siku. Wakati mwigine nafanya kunyoosha mwili kidogo kwenye kitanda. Au kusoma kurasa tano za kitabu. Mwisho ni nafunga macho na kupumua kwa kina marakadha na kumbuka kuwa siku imekuisha na kesho ni nafasi nyingine hiyo ndiyo njia yangu ya kuanda mwili na akili kwa usingizi mzuri.

Babangu ndiye alianifundisha jambo muhimu zaidi maishani Kuhimili na kuwa na subira Alikuwa mkulima na kila siku alionesha jinsi ya kuchuna mboga na kwa matumaini Kuitunza mimea kwa mikono na kusubiri mavuno kwa shukrani Hata wakati wa ukame au wadudu alisema macho hayana subira lakini moyo ndio kiuno cha uvumilifu Ufundisho huo umenisaidia kwa kukabiliana na changamoto za kazi mausiano na maisha kwa ustawi.

Napenda upepo wa asili kuliko AC, hasaa upepo wa jioni unaouvuma katika uwa, unaleta harufu safi na ya mimea na mawimbi na husisimiza ngozi bila kukausha mwili. AC mara nyingi hunifanya nikasikie baridi ya kutikisika na mara nyingi husababisha maumivu ya kichwa. Hata ivo ninatumia AC wakati kuna joto jingi sana. Lakini kwa kiwango cha chini.

Changamoto kuu ninayokumbana nayo kazini ni kukubaliana na misongamano ya mawasiliano. Mikutano mingi, barua pepe nyingi na ujumbe wa papo hapo na husababisha mwelekeo kupotea. Pia usawa wa kazi wa na maisha binafsi ni changamoto. Hasa wakati mipaka haijawekwa wazi, tatu kukabiliana na mabadiliko ya ghafla ya taratibu au mfumo wa kazi. Inahitaji kujifunza upya mara kwa mara. Nne ni kutengeneza uhusiano thabiti katika timu yenye watu wenye itikadi tofauti. Mwisho ni kudumisha ubunifu na msisimko katika kazi na zinazorudiwa rudiwa kila siku. Lakini ninalo ninaziona kama fursa ya kujifunza na kukua.

Ninakubali udhaifu wangu kwa ujasiri. Kwa mfano kukosa uzoefu katika programu fulani au kusita kuchukua nafasi ya uonguzi. Hasa ninatafuta msaada kwa kuwauliza wenzangu wanye ujuzi na amini mafunza ya ziada au natumia rasili mali mtandaoni kujijenga. Pia najifunza kutokana na makosa yangu kurekodi kila ni kilicho kosekana na kuunda mpango wa kuwepuka kurudia makosa hayo.

Ninaweka mipaka wazi na kuzungatia ratiba maalum Kwanza ninafunga kompyuta na simu ya kazi kwa wakati maalum na sio tena kuzirudia wakati wa familia huu kwa usiku. Pili, natumia teknolojia kwa faida yangu. Kalenda ya kushirikiana na familia na kazi na kutumia zana za kidigitali kwa faida yangu. Tena napanga shuguli za kibinafsi kama mazoezi na burudani kwenye kalenda na kuzichukulia kama muhimu kama mikutano ya kazi. Mwisho, ninajifunza kuwa na huruma kwa wenzangu wenyewe. Nikikubali kuwa siku zote haziendi sawa na kuwa tayari kurekebisha mipaka kulingana na mahitaji.

Ninavyo nywele kwa wastani mara moja kwa mezi na ninapenda kuziifadhi kwa uirifu wakati. Mara nyingi nakuenda kwa kinyozi kwa wakaribu ambaye naelewa mtindo wangu na hata wakati mwingine ananipa ushauri wa kuitunza nywele kwa matumizi ya dawa ya asili. Wakati mwngine ninapunguza mda hadi wikitatu ikiwa nyuele zinakuwa haraka au ninaongeza mdo ikiwa anataka kuziunda. Muhimu na jaribu kuitunzanna kwa kupaka mafuta asili mara moja kwa wiki.

Kipau mbele changu kikuu kwenye mawasiliano ya kazi ni wazi, usahihi na ufanisi. Kwanza ninajitahidi kusema au kuandika kwanji ya rahisi na ya moja kwa moja na kuakikisha lengo linaeleweka bila mashaka. Pili ninazingatia usikilizaji makini na kuwacha mtu akimaliza, kuuliza maswali na ya ufafanizi na kuelea muktadha. Tatu ninachagua njia sahihi ya mawasiliano kulingana na urahisi na waujumbe mwenyewe.

Nimefanya kazi ya kujitolea mara kadhaa Kumbukumbu yangu ya kina ni kusaidia shule ya msingi karibu na kijiji changu cha asili Tulipanga vikundi vya kusoma kwa watoto Tukawasaidia kufanya kazi ya nyumbani na kuwaapatia vitabu Pia tulisafisha madarasa na kuleta rangi ya kupaka kwa ukuta kuona macho yao yakiangaza wakati walipo Pokelewa hasa wakipati kitabu kwa mara ya kwanza, kinilipatia furaha isioelezeka.

Ndio naeka picha zangu mtandaoni lakini kwa kufikiria na kwa uangalifu mkubwa Mara nyingi ninaeka picha za mandhari vyakula nilivyopika au hafla za jamii kama harusi au sherehe Lakini kwa kuzingatia ushirika na faragha picha zangu binafsi za familia au wakati wa kupumzika ninaziweka kwa mpangilio wa maalumu na faragha tu Mara chache sana Najiepusha na kuweka picha zangu wazi kwa kila mtu na kila wakati nafikiria Hii picha inaeza kuwa kwa uwazi milele Kwa hivyo ninachagua kushiriki kwa umakini kuhifadhi utu na usalama wangu na wa wenzangu.

Kwenye tasnia ya mpira wa kikapu duniani, Michael Jordan anaheshimika kama mchezaji bora kabisa. Alikua mchezaji wa timu ya Chicago Bulls. Mwenye vikapu vya kushangaza kwa vya kiufundi kama kuruka kwenye anga, kufunga kwa usahihi na kushika mpira kwenye ulinzi. Alishinda majembe sita ya NBA na mara nyingi alichaguliwa kuwa mchezaji bora msimu. Mwenye mkakamavu mkubwa na alijulikana kwa mafanikio yake muhimu wakati wa michezo mizito,

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano ya kufanya kazi. Kila siku natumia whatsapp na baruapepe kwa kazi na familia na simu za moja kwa moja kwa mazungumzo muhimu. Pia natumia kwa kujifunza kupata kozi mtandaoni na kusoma habari au kutazama video vya mafunzo.

Naweka neno siri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo na namba na pia alama. Kila akaunti na nenosiri tofauti. Sikurudii nenosiri moja mahali pote. Pia natumia muda siri wa kudumisha nenosiri kwa Bitwarden. Ili kuzifadhi kwa salama na usumbuwaji wa mambo mawili pale inapowezekana.

Napenda kucheza ngoma za kitamaduni za kiafrika mashariki kama ngoma za chakacha au ngoma za kikuyu na pia dansi za kisasa. Kufanya harakati za muziki kunanipatia furaha, kuniachia mkazo na kunifanya nihisi, ninaishi wakati huo. Mara nyingi ninapenda kucheza na familia na marafiki wakati wa sherehe, tukishirikiana mdundo na kuunda kumbukumbu nzuri. Hata kama siyo mtaalamu, mwili wangu unajua namna ya kusongea unaposikia muziki.

Ninaifata timu ya Gor mahia ya Kenya katika soka na Golden State Warriors katika mpira wa kikapu Gor mahia ni klabu kubwa na yenye historia nchini na ushabikia kunanipatia furaha na kujihusisha na shaukwa ya wengi Golden State Warriors inavutia kwa mchezo wao wa kasi na ushirikiano na wanacheza kwa ubunifu.

Kwa chai utaratibu wangu ni kuchoma maji hadi ianze kuchemka. Kisha naeka maji ya moto ndani ya sufuria na kuongeza maziwa na mchai chai. Bada ya kuchochea kwa dakika chache naiondoa kwa moto na kuchuja. Napenda kunywa chai hii wakati wa asubui mara nyingi pamoja na mkate au maandazi. Kwa kahawa ni mara chache lakini nikinywa napenda kutumia kahawa ya kusaga na kuchemsha kwa maji ya sukari kidogo. Kisha kuieka kwenye kitambacha kuchuja inaniamsha na kunipatia nishati vitu vyote hivi vinaanza siku yangu kuwa ladhaa ya joto.

Sipendi sana kuenda madukani hasa ikiwa ni kwa ununuzi wa kila siku napendelea kupanga ununuzi wangu wiki nzima na kufanya maramoja au kutumia huduma ya ununuzu mtandaoni kwa ajili ya vitu vya msingi Lakini kuna duka la karibu wa ambalo napenda kukitembelea mara kwa mara na ni duka ndogo la mimea na maua Wakati mwngine napita pale kujionea kununua mmea moja au mbili na au kukaa tu na mwenye duka kuongea kuhusu ustawi wa mimea.

Napenda joto la wastani kama hali ya hewa wakati wa ademani barabara siku zenye kuna jua kali sana Nazochosha na baridi hunifanya nijisikie mgumu Hali nzuri ya kwangu ni wakati jua linang'aa lakini si kali vile na kuna wingu ndogo la kupooza hewa safi inapita na inapata kukaa nje kwa raha bila kuhisi joto na kupasuka au baridi ya kutetemeka.

Napenda kutazama mchezo wa soka wa ligi kuu ya uingereza na mchezo wa mpira wa kikapu wa nba katika mpira wa kikapu namfuata lebron james na golden state warriors kwa uhodari wao wa michezo na kubahatisha Napenda kutazama mechi muhimu hasa wakati wa finali kwa sababu ya hisia za kushindana ustadi wa wachezaji na mazingira ya shangwe Pia mara nyingi huwa nafuatilia habari za mchezo ili kujua takwimu ya na hadithi nyuma ya uwanja.

Kwa sasa si vai miwani, kwa sababu ninaona vizuri kwa macho yangu, lakini nimewai kujaribu kufaa miwani ya jua wakati niko nje kwa jua kali hasa wakati ninaendesha gari au kutembea uwanjani. Pia ninaweza kuvaa miwani ya kompyuta kwa kazi ikiwa ninaona mwangaza wa skrini na inanichosha. Lakini si mara kwa mara ninavaa. Nashukuru kwa afya macho yangu lakini najua kuna wakati mtu anaweza kuhitaji miwani baadae. Sio aibu hiyo.

Napenda harufu ya maziwa ya nazi inayotoka kwenye supu ya nazi. Pia harufu ya mimea ya mdalasini na mkarafuu inatoa inatoka kwenye chai moto. Harufu nyingine ninayopenda ni harufu ya mchanga baada ya mvua inayoitwa petrico. Na harufu nyepesi ya waridi msituni. Harufu hizi kunikumbisha safari ya shamba na siku za uzito. Sipendi harufu kali ya kemikali au zile za kupita kiasi. Napenda harufu za asili zinazobaki kwa upole na kukariri hisia nzuri.

Mafunzo ya usimamizi wa muda na mipango yamenisaidia zaidi kazini sababu nilijifunza jinsi ya kuweka vipaumbele kutumia zana kama kalenda ya elektroniki na orodha ya kazi na kugawa wakati kwa maagizo Pili nimejifunza kusikiliza na mawasiliano madhubuti Yalionisaidia kuelewa na kujibu mahitaji ya wateja na wafanyikazi wenzangu kwa ufanisi kozi ya kutumia programu maalumu kama Excel na programu za usimamizi wa miradi ilinipa ujuzi wa kiufundi inayohitajika kila siku haya mafunzo yamenifunza niwe na ufanisi zaidi kupunguza msongamano na kuongeza matokeo bora kazini.

Napenda msimu wa mvua hasa baada ya kiangazi. Sababu ni kwamba mvua hunyesha ardhini kikamilifu na mazingira hutawanyika kijani kibichi. Na hewa hunoga na kuwa safi. Pia wakati huu mimea huchipuka. Mazao huanza kuonekana na wanyama wanajawa na furaha. Ni wakati wa kujionea na maumbile na ya asili. Wakati mwingine mvua hunyesha usiku na sauti yake ya kutuliza hunisaidia kupata usingizi nzuri.

Ndio nimewai kufikiria kuanza biashara ndogo ya kuuza bidhaa asili ya za kisanaa kutoka kwa wafanyikazi wa ndani kama kikapu cha mkeka, vikombe vya udongo na unga na nguo za vitenge Nimeona furusa ya kuwaunganisha wafanyikazi hao na soko za mtandaoni ni wakati huo huo kukuza utamaduni wetu Nimeanza kufanya utafiti wa soko kukusanya wazo kutoka kwa wajanja na kuunda mpango wa biashara bado nina hatua ya kupanga, lakini nina imani kwamba kwa mpango sahihi na utulivu, ninaeza kuanzia hii safari ya ujasirimali.

Anapenda mazingiri ya kazi yenye ushirikiano na yanayostawiwisha ubunifu na yenye heshima. Pia napenda mahali ambapo watu wanashirikiana kwa timu. Wanaweza kubadilishiana mawazo kwa uhuru na kuheshimina licha ya tofauti. Pia napenda ofisi yenye mwanga ya kutosha na nafasi ya kimya ya kufanya kazi bila kusumbuliwa kwa uwingi. Mazingira yanayopendeza huwa na mpangili safi. Rangi nyepesi na wezekano wa kupumzika kwa wavipindi.

Wakati nahitaji msaada huwa najaribu kuelewa na kukubali kwamba si wepesi wa kila kitu. Alafu natafuta usaidizi kutoka kwa wataalamu au wenye uzoefu. Kama mfanyikazi mwenzangu au rafiki au mtaalamu wa nje. Pia natumia rasilimali mtaandaoni kama makala au video au kazi fupi kujijenga ujuzi. Wakati mwingine napenda kuandika tatizo kwa mpango kugawa katika sehemu ndogo na kuanza na sehemu raisi zaidi. Alafu mwishowe nakumbuka kumwomba mwenyezi mungu muongozo na subira kuwa kuuliza msaada sio udhaifu Bali ni hekima.

Natumia muda wangu wa bure kwa kujikita katika shughuli muhimu, kwanza najifunza kitu kipya, kama ujuzi wa teknolojia au kusoma kitabu kwa vya aina mbali mbali. Kitu cha pili ni kufanya mazoezi ya kimwili, kama vile kucheza mpira, au kufanya yoga ili kudumisha afya. Alafu pia nashiriki kwa na familia na marafiki zangu kwa kupika pamoja, kucheza michezo ya ndani au kuzungumza kwenye bustani. Wakati mwingine napenda pia kutengeneza vitu vya kushona nguo kwa kukarabati vifaa vidogo vya nyumbani.

Napendelea shati kuliko tishati hasa kwa mazingira ya kazi na sherehe Shati linanipa mwonekano wa kifahari na unyoafu na linaweza kukaa vizuri kwa rangi ya mtindo wa mbali mbali Napenda shati za rangi nyepesi kama buluu au kijivu Ata nyekundu kwa wakati mwingine na vitenge vya matukio maloon. Tishati ninaivaa wakati wa kupumzika nyumbani Wakati wa mazoezi ya wikendi wakati hii niko kwenye mazingira ya upo.

Kite ndo chawema ambacho nilikifanya na ninakikumbuka ni kumchunga mzee wa karibu. Mwezi mzima alipokuwa mgonjwa. Nilikuwa nimeenda nyumbani kwa kekila siku saa bada ya kazi. Kumpikia, kumwagia dawa na kumzungumzia di seza zamani. Siku moja alipata nguvu na akasema. Umekuja kunifunza upendo usio wa kikomo. Hili nibadilisha ni kagundua kuwa wemasitu kitu cha unachotoa bali pia ni uhusiano na unoujenga.

Mara nyingi asubuhi nakula chai kwa mandazi au chai kwa vyazi vya kukaanga Wakati mwingine naongezea mayai ya kukaanga au smoothie ya ndizi na mparachichi Najitahidi kula kifungua kinywa chenye virutubishi hili nipate nishati ya kutosha kwa siku nzima Mara chache nikiwa na haraka ninaweza kunywa chai tu na kukamilisha kifungua kinywa baadae Kila siku nahakikisha nimekunywa maji mingi asubuhi Ndio kuanzia siku kwa Kufufua mwili.

Napenda kupanda mlima hasa milima ya wastani iliyo na mandhari nzuri na kwa njia salama. Kupanda mlima kunanipatia fursa ya kujionea asili, kujaribu nguvu zangu na kufikia kilele chenye tuzo na muonekano wa ajabu. Mara nyingi huwa nafanya hivyo na marafiki au na familia na safari ya pamoja huongeza faraja. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi magumu na kupumua hewa safi na ya milima.

Ningependa kuongea lugha nyingi za kimataifa kwa urahisi kama kichina, Kiarabu, kifaransa, Kijerumani. IIi kufunua fursa mpya za kazi. Kusafiri na kuelewa na kuungana. Na watu kutoka tamaduni mbalimbali bila kizuizi. Pia ningependa uwezo wa kusoma na kubuka kwa kazi. Ili kueleza vitabu, makala na data ya ufanisi mkubwa. Uwezo huu ungenisaidia katika kujifunza kufanya maamuzi sahihi na kuwa mtaalamu katika nyanja nyingi.

Ningependa kujifunza kifaransa na kijerumani kifaransa kwa sababu ni lugha ya kimataifa inayotumika katika nchi nyingi za kia Afrika na ulaya na pia inaweza kufungua milango ya fursa za kazi, usafiri na utamaduni Kijerumani inapenda kutokana na usahihi wake wa utajiri na falsafa za sayansi na pia ningeweza kusoma maandiko ya asili ya wataalamu kama Einstein Pia ningeona furaha kubwa kujifunza kireno ili kuwasiliana na jamii ya Brazil na Angola kujifunza lugha mpya kunanifungua akili na kunipatia mtazamo mpya wa ulimwengu.

Ndio nimewai kufanya yoga kwa mda. Nilianza kwa kufuata video za mtandoni wakati wa mlolongo wa karantini. Na baadae nikahudhuria darasa ndogo la ujumuia wikendi. Nilipoenda hasa hatha yoga kwa sababu ilinisaidia kunyoosha mwili. Kupunguza mkazo na kuboresha usawa.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya. Hasa vinavyotoka kwenye tamaduni tofauti. Mara nyingi napenda kuenda kwenye mikahawa ya kigeni. Au kuandaa mapishi ya mtandaoni nyumbani. Kwa mfano nimejaribu sushi, tacos na kari ya kihindi. Pia ninapenda kuchunguza vyakula vya jadi vya mikoa mingi ya nchini. Kama nyama ya ngiri ya kuchoma. Au supu ya mtama kutoka pwani. Kujaribu vyakula vipya kunanifungulia ulimwengu wa ladha. Na wakati mwengine hunipatia chakula kipya cha kufurahia ya kila siku.

Ninapenda mbio za mita mia moja hasa kwa wanaume na wanawake. Nitukio rahisi na linaangamiza na linaonesha kasi ya juu kabisa ya binadamu. Napenda kuona wachezaji wakipanda bloki za kuanzia. Kukusanyika na kasi na kufanya mistari kwa mwisho wa sekunde ya chache. Inanikumbusha uwezo wa mwili na nguvu za kia akili.

Katika kazi yangu ya uhasibu na usimamizi wa fedha, usahihi na kutii maelezo ni muhimu sana. Pia uwezo wa kutumia programu za kifedha kama Excel na QuickBooks ni muhimu kwa kila siku. Kuelewa sheria za ushuru na taarifa za kifedha inasaidia kuepukaa makosa ya kufuata kanuni. Mawasiliano mzuri na wenzangu na wateja ni muhimu ili kuwaelezea tarifa ngumu kwa urahisi.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya nazi iliochakaa na mdalasini iliokatwa kwenye supu ya nazi hasa wakati inapikwa na mama asubuhi ya jumapili. Pia napenda harufu ya mchanga ulio nyonya mvua na harufu ya mwanzo wa mwituni kama machungwa na embe. Harufu hizi unikumbusha safari za shambani siku za utotoni na mikusanyiko ya familia.

Utaratibu wangu wa jioni uanza saa moja jioni kwa kuoga maji ya moto na kuondoa uchovu wa mwili. Alafu ninapika chakula cha jioni mara nyingi ugali na mchuzi wa supu. Baada ya chakula, ninafanya mazoezi ya kunyoosha au kutembea kidogo nje kupata hewa safi. Saa tatu ninaanza kutayarisha usingizi. Ninafunga skrini zote na kuandika katika daftari la shukrani. Kisha nasoma kitabu cha karatasi kwa muda wa dakika ishirini hivi. Tena ninakunywa maji ya moto na kusali mapema. Saa nne na nusu naenda niko tayari kulala. Nikigusa usingizi kwa amani.

Ninaanzisha mradi mpya kwa kuewelewa kabisa malengo na matarijio ya mradi wenyewe ninauliza maswali na kusikiliza kwa makini Alafu ninagawa mradi katika hatua ndogo zinazo kutekeleza na kuweka ratiba na terahe muhimu tena ninaunda timu yangu ndogo yenye ujuzi unaoulingana na kazi mpya na kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake pia tunafanya utafiti wa awali na kukusanya rasili mali muhimu.

Ninashughulikia makosa kwa kukubali makosa maramoja wabila kujaribu kuyaficha. Alafu unaelewa chanzo na athari za kosa hilo na kujifunza jinsi ya kuepuka kurudia makosa. Ninawajulisha wenzangu wanausika mapema na kutoa ufumbuzi wa haraka kwenye kama inaezekana. Pia naomba ushauri kutoka kwa wenye uzoefu au wenzangu wa mbinubora na kurebkebisha. Mwisho ninaunda mfumo wa kuzuia makosa ya namna hio tena. Kama kuongezwa kwa ukaguzi au kuboresha taratibu. Makosa si mwisho bali ni fursa ya kujifunza na kukua kita. Alamu na kibinafsi.

Ndiyo napenda chakula ya kitamu sana, napendelea haswa ya keki ya vanila, biskuti ya chokleti na pudini ya maziwa. Wakati mwingine napenda pia matunda tamu kama maembe, mananasi na mzabibu. Siwezi kukau kipande, kata kipande cha keki ni ya viaz au, ya jadi ya Afrika mashariki. Hata hivyo najaribu kulavya kulavya tamu kwa kiwango cha wastani ilikudumisha hafi ya njema.

Napenda mfumo wa android kuliko ios kwa sababu uhuru wa kibinafsi wa mnunuzi wenye nafasi. Naweza kubadilisha mwonekano, kutumia programu kutoka maduka mbali mbali, na kufikia vipengele vya kina vya mfumo. Na pia bei ya vifa vya android mara nyingi ni nafuu na aina nyingi na za kuchagua. Hata ivo natathmini usalama na uimara wa iOS Lakini bado napendelea ubinafsi wa ufunguzi wa Android.

Ninapiga picha mara kadhaa kwa wiki. Hasa wakati naona tukio maalum, mandhari ya kuvutia au wakati wa kukutana na familia na marafiki. Pia mara mingi ninapenda kurekodi kumbukumbu za kila siku. Kama vyakula nilivyopika. Mimea inayostawi na mabadiliko ya hewa.

Ninaweka data yangu kwa kutumia mchanganyika wa hifadhi ya wingu na disk nene. Kwanza, natumia Google Drive na iCloud kwa hatimuhimu, picha na faili za kazi. Ninaweka na kalambili kwa mawingu mawili tofauti. Pili nina disk nene lanje ambalo naliunganisha kila mwezi kwa usalamu wa ziada. Tatu ninafanya backup ya simu na kompyuta. Haa, kompyuta yangu kwa kila baada ya miezi mitatu.

Mfanya biashara ambaye nimemona kama bora zaidi ni mama Zainabu. Mwenye duka la mboga na matunda kwenye soko la karibu. Alianzia kwa mikopo midogo ya jirani na sasa anawateja wa aminifu na wanachama wengi. Anajua kila mteja kwa jina na anawapa mikopo kwa wenye huitaji na hata kuongezia kidogo wenye ulemavu. Biashara yake situ ya kuhusu pesa. Pia ni kujenga jamii na kuleta mabadiliko.

Na wakati wa likizo ninajistahiwisha kwa kujitenganisha kabisa na kazi, simu ya kazi inazimwa na baruapepe pia sisomi. Ninaanza kwa kulala mapema na kukataza kuamka na kengele. Alafu, napanga shughuli rahisi za kufurahia kama kutembea ufukweni kusoma kitabu vya burudani au kutengeneza mradi ndogo za ubunifu kwa nyumba.

Napenda paka kwa sababu wanatabia ya kujitegemea na upole. Pia napenda ndege wa haina ya kasuku, kwa rangi zake na uwezo wa kuiga sauti. Kimsingi navutua na wanyama wadogo, nyakili na mwenendo wa kvfutia. Pia napenda kukukua sababu ya ukaribu na maisha ya shambani. Ni mnyama mwenye busara na mazao.

Ningependa kutembelea Babylon ya Mesopotamia, ambayo ni Iraki ya Leo, mahali ambapo utamaduni wakale na wa wanaadamu uliobobea. Ningependa kuwana mabaki ya Jordini ya kipende Leo na ya Babeli, kusikiliza hadithi za kanunu ya Hammurabi na kugusia ukutuwa pangola kishairi. Pia nigetamani kuzuru lamu Old Town chini Kenya ambayo ni urithi wa UNESCO ilikuwelewa historia ya Uswahili na biashara ya bahari Hindi.

Ninahimiza ushirikiano wa kazi kwa kujenga mazingira ya amani na ya heshima kila mtu anajisikia huru kurishiriki mawazo bila hofu Alafu ninafanya mikutano ya kawaida ya timu ambapo kila mtu ana nafasi ya kusema na kusikilizwa pia Pia ninaweka malengo ya pamoja baada ya binafsi na kusizitiza thamani ya kila mtu katika kufikia lengo.

Ninatumia simu yangu kwa kazi, mwasiliano na buridani. Kwa kazi natumia barua pepe, kalenda na programu za ushirikiano kama Google Docs na Slack. Kwa mawasiliano, Whatsapp na simu za moja kamoja kwa familia na marafiki. Kwa kujifunza natumia kozi za mtandaoni na programu za lugha kama duolingo. Kwa kupumzika ninasikiliza muziki kutazama video na kusoma habari. Pia ninatumia programu za afya kufatilia hatua za kulala.

Ninakipawa cha kuzungumza na kueleza watu kwa urahisi Haa hata kwa muda hata kwa madagumu Ninachukua fursa ya kusimulia hadithi kutoa maelezo na kufundisha kwa namna inayofurahisha Pia ninaweza kujifunza haraka na kutambua mambo mingi Hasa kuhusu watu mahusiano na historia.

Napenda sana ya uchongaji wa mbao na uchoraji wa kawaida hasa kutoka Afrika mashariki. Ninavutiwa sana na inavyelezea ya maisha ya kila siku, historia na tamaduni. Pia napenda sana ya mitahani kama graffiti na maonesho ya watu wakitengeneza vitu vya mikono. Wakati mwingiei na furahia sanaa sana ya kisasa na kidigitali kama picha za AI au taswira za kompyuta.

Andia nimewahi kununuwa tikiti za tukio mara kadhaa. Ni nakumbuka ni muziki wa live wa mwaka jana iliyofanyika kijijini. Nilinunuwa tikiti mtandaoni mapema kwa sababu zilikuwa zinauza haraka. Pia nimenunuwa tikiti za sherehe za harusi ya rafiki yangu ambapo tulikuwa na ratiba ya matukio mbali mbali.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kusanyika na familia na marafiki wa karibu Tunaandaa vyakula vitamu kama pilau nyama choma na keki kwa pamoja na tunatarajia usiku wa kuzama kwa mwaka kabla ya saa sita usiku tunafunga maombi ya shukrani kwa mwaka uliopita na kuombea baraka kwa ujao Tuketi kusubiri kuingia kwa mwaka mpya tunaimba nyimbo tunacheza na kushirikiana kwa malengo yetu.

Ninapenda zaidi kufanya mafunzo kwa wengine na kusaidia wafanya kazi wapya kukaa na kukua kwenye ya timu kuchukua nafasi ya uongozi wa kuwaeleza na kuwa jengea uwezo kuna nipatia fula kubwa Pia napenda kuunga na kutangeneza mfumo raisi ya kazi ambayo inasaidia ya timu katika kazi na kwa ufanisi zaidi.

Mara nyingi natumia matatu kueanda na kurudi kazini, njia rahisi na nafu, ingawa wakati mwingine inaiza kuwa na msongamano wa watu. Napenda kukaakaribu na dirisha ilikuwa na mazingira na kufikia katuwa kwa uangalifu. Wakati mwingine, jioni zisiza na haraka, napenda kutembea kwa umbali wa wastani ilikupata mazoezezi na hewasafi.

Ndio napenda kufanya kazi za nyumbani hasaa zenye ubunifu na mateko ya moja kwa moja. Napenda kusafisha na kupanga nyumba. Kusikiliza muziki wakati nafanya hivyo na kuona umakini na kurudia. Pia napenda kupika kwa sababu kuna ni patia fursa ya kujaribu mapishi mapya na kuwapikia watu wangu.

Napenda juisi ya maembe, hasa wakati wa kiangazi na juisi ya mparachichi yenye maziwa Pia napenda smoothie ya ndizi na machungwa kwa kufungua kinywa Najifanyia nyumbani mara nyingi kwa kutumia matunda safi na wakati mwingine uongeza asali na tangawizi kwa ladha ya afya.

Napenda kufanya shughuli ambazo zinajenga mahusiano na kumbukumbu nzuri na marafiki zangu Mara nyingi tunapenda kupika pamoja, kujaribu mapishi mapya na kula kwa furaha Pia tunafanya mazoezi ya pamoja kama kutembea, kucheza mpira au hata kufanya safari ndefu za baiskeli Wakati mwingine tunakusanya michezo ya karata au bao, au kushiriki katika kazi ya kujitolea kama kusafisha mazingira.

Wakati wa mapumziko wa mchana Ninajitahidi kutoka kwenye screen na kukaa nje kwa dakika 20 hivi Mara nyingi ninaenda kutembea kidogo karibu na ofisi kunywa maji ya baridi na kupumua hewa safi Wakati mwingine ninafanya kunyoosha mwili ili kupunguza mkazo wa msuli.

Napenda kusikiliza radio hasa wakati nafanya kazi za nyumbani au nikiwa kwenye safari. Kuna kipindi cha habari cha asubuhi kinachonipendeza na huwa nakifuatilia sana na pia. Napenda kufatilia michezo na muziki ya jioni inayotoka kwa mtangaza radio ya kiswahili. Napenda hasa redio ya mtandaoni ambayo ina vipindi vya kujifunza lugha na hadithi. Wakati mwingine nasikiliza redio ya mitaani inayoongoza kwa muziki na densi na matukio ya jamii.

Napenda kucheza mchezo wa ubao, kwa sababu ni mchezo ya jadi wa kiafrika na unahitaji busara na mipango. Napenda kuichukua muda kujifunza mbinu mpya ya kutoka kwa wachezaji wenye uzoefu na wakati mwingine huwa nacheza na ndugu zangu au na marafiki wakati ule wa likizo. Bao si tu mchezo wa burudani bali ni kifaa cha kuhamasisha fikra na za kimkakati na ufumilivu na kufikiria mbele.

Kazi ninaithamini zaidi ni kufundisha na kuwaezesha, kuwaelimisha wenzangu na watu wengine hasa katika kujifunza ujuzi wa kibiashara na kijamii. Kwa mfano ni nilipokuwa nikiwafundisha vijana jinsi ya kuandaa mipango ya biashara ndogo. Kuona ni wakipata ujasiri na kuweza kuanzisha miradi yao wenyewe kunanipatia furaha isio na kikomo. Pia kazi ya kutoa ushauri wa kifedha kwa wakulima wadogo ili waeze kuboresha uzalishaji wa uzaji. Inanifanya nijiskie nachangia moja kwa moja kwa kuboresha maisha.

Kazini napenda kueka vipaumbele na kueka ratiba ya kazi ambayo nafaa kuwanafanya siku hiyo na kupitia njia hii ni rahisi kuona ni kazi kipi hakijafanyika na kipi kinachukua muda mrefu sana na kukiwa na kazi ambayo inachukua muda mrefu inaekwa kando kidogo kushughulikia kazi ambayo ni ya dharura.

Kila siku nina programu kadhaa ambazo huwa natumia mara kwa mara. Mojawapo ni Slack kwa kuongea na timu za mbali. Ingine ni Discord kwa shughuli moja na iyo ya kuongea na timu ya mbali. Programu ingine natumia ni Telegram pia kwa kuzungumza na timu za mbali. WhatsApp kwa kuongea na marafiki na ndugu. Kwa njia ya haraka.

La wazi wazo nzuri ninalo la siku ni kuwa na furaha tu na kufanya watu ambao wako karibu na mimi wakuwe na furaha furaha sawa na mimi sababu mtu akiwa na furaha inaenea kwenye kwa watu ambao wako kukaribu na hii inafanya jamii kuwa ya furaha na watu wafurahie.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kusoma na kupata nafasi ya kusoma ngazi za juu. Nilikua nikiwa mtoto ji kijijini. Kusoma kwangu kulikuwa na changamoto nyingi kutokana na umaskini hadi umbali wa shule. Lakini kupitia bidii na usaidizi wa wazazi na familia. Nimefaulu kufanya mtihani wa kitaifa na kupata nafasi ya kutro kusoma katika chuo kikuu. Hii inanifungulia milango ya ujuzi. Uzoefu na kukutana na watu wenye maono tofauti.

Kwa siku naeza oga mara mbili, asubuhi kabla ya kwanza shuguli za siku na jioni kabla ya kulala. Asubuhi ninapenda kuoga maji ya baridi kidogu ili kuniamsha na kunipatia nguvu. Jioni inapenda kuoga mara kwa maji ya moto ili kupunguza uchovu na kujianda kwa usingizi mzuri. Wakati wa mazoezi wa mwili, au siku ya joto kali, naeza kuoga mara tatu au zaidi.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia hatuwa kadhaa za usalama kama kueka nakala tete ya akaunti yangu na kutumia usimbuwaji wa mambo mawili popote pale inapoezekana. Pili nabadilisha mipango ya faraga kwa mitandao ya kijamii na ili kuthibiti nani anaona habari zangu. Tatu sihusishi habari binafsi kwa anuani, nambari ya simu au picha za familia kwa wazi. Tena natumia VPN wakati nikiunganishwa kwenye mtandao ya wifi na ya uma.

Naam nafatilia matukio ya kimataifa sababu Hii ni njia moja ya kuonyesha ushirikiano kati ya mimi na taifa langu na pia napata kujua hadithi za jaadi za kimataifa na kufatilia matukio ni mojaapo ya kujua.

Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki kwa mfano gitaa, ingawa mimi sio mtaalamu, nilianza kujifunza kupiga gitaa kwa klasiki miaka michache iliopita, kwa kusoma ngoma raisi mtandaoni na kufanya mazoezi ya nyumbani. Napenda hasa kupiga nyimbo za kwa kwaya kwa gitaa, na mara chache huwa naweza kuimba pia.

Napenda kitanda kigumu kuliko kizuri. Kitanda kibu kigumu kinasaidia kukaa kwa umbo sahihi na mgongo wa kupungua maumivu ya mgongo. Kigumu kina hakifinyi mwili ko kama kizuri na kinasaidia usingizi wa kina zaidi. Pia najisikia na nguvu asubuhi baada ya kulala. Kwenye kitanda kigumu.

Napenda kutumia muda wangu na familia kwa kupanga shuguli maalumu kila wiki kula chakula cha jumamosi pamoja na au kutembea jumapili Pia tunafanya mazoezi raisi ya kila siku kama kusoma hadithi usiku kujadiliana siku zetu wakati wa chakula au kucheza michezo ya karate naeka vikomo kwa matumizi ya teknolojia ili tusishindwe na simu na televisheni.

Ninahifadhi pesa kwa kutumia mchanganjiko wa njia. Kwanza nina akaunti ya akiba benkini ambayo ninaweka asilimia fulani ya mapato yangu ya kila mwezi. Pili nina mfuko wa dharura kwa matukio ya ughafla. Tatu ninaweka katika mkopo ndogo wa wakulima kupitia. Vyama vya akiba na mikopo. Inayotoa riba na kusaidia jamii. Nne ninajenga mtaji wa biashara ndogo na kununua vifaa vya kufanya uuzaji mdogo.

Ningependa kujifunza kuhusu undaji wa programu kwenye simu na pia kwenye kompyuta sababu ujuzi huu unaeza nisaidia kutengeneza programu za kusaidia watu wa kila siku na vitu ambavyo naeza kuwa nahitaji na pia ujuzi huu ni wa maana sana sababu pia unaeza kuwa ukileta wateja wengi wa kurudi tena na tena.